Navyolea nywele zangu mara kwa mara kulingana na aina ya nywele na shughuli ninazofanya kwa sababu naamini nywele ni sehemu muhimu ya kujitunza na kujiamini. Kwa kawaida, huwa naosha nywele mara moja hadi mara mbili kwa wiki. Hii, huu saidia kuondoa uchafu bila kuondoa mafuta ya asili ya nywele. Kwa kua, nimekua na shughuli nyingi, jasho au vumbi naweza kuosha mara ya zaidi ili ziwe safi na zenye harufu nzuri. Mbali na kuosha, huwa nazilea karibu kila siku kwa kuzichana kwa upole kupaka mafuta au krimu kidogo na kuhakikisha hazikauki. Mara moja kwa wiki au baada ya wiki mbili napenda kufanya matunzo za ziada kama kuipaka mafuta kuzimarisha na kuzipa afya. Pia, najali kuzipumzisha nywele kuepuka joto kali kuzivuta sana au kuzibana kupita kiasi. Hii husaidia kuzuia kukatika na kudumisha ukaji mzuri.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni, lakini kwa kuchagua na kwa busara. Napenda kusoma mauni kwa sababu hunipa mitazamo tofauti. Maoni ya watu, hunisaidia kuelewa jinsi wengine wanavyofikiri, wanavyo ona jambo flani, na uzoefu wao binafsi. Hii hunisaidia, kufanya maamuzi bora, hasaa ninapotaka kununua kitu, kutembelea mahali fulani, au kujifunza jambo jipia. Hata hivyo, sichukui kila maoni, kama ukweli kamili. Najua mitandaoni, kuna watu wenye nia tofauti. Wengine wanashauri kwa thati, wengine wana hasira, na wanachangia bila taarifa kamili. Ndiyo maana, napenda kusoma maoni mengi, kulinganisha na kutumia akili yangu kuchuja. Pia, napenda maoni yenye hesim heshima na hoja. Maoni yanayojenga, hunifanya nijifunze, na kufikiri kwa kina. Lakini yale ya matusi, au chuki hujaribu kuyeyupa, kwa sababu hayaleti faida.

Ndiyo, napenda kugawanya taka zangu kwa kadiri ninavyoweza kwa sababu ninaamini ni jukumu la kila mtu kulinda mazingira. Kwa kawaida, hutenganisha taka zinazooza kwa mabaki ya chakula na maganda ya matunda na taka zisizo oza kama plastiki, chupa, makopo na karatasi. Taka zinazooza naweza kuzitupa sehemu maalumu au kuzitumia kama mboji ilhali plastiki na chupa huwekwa kando ili zisiweze kukusanya kwa ajili ya kurejelewa. Najua si kila wakati ni rahisi hasa pale miumbioni paipo vizuri lakini huanza na hatua kidogo. Hata kutenganisha plastiki na taka nyingine, tayari ni msaada mkubwa kwa mazingira. Kwa kifupi, kugawanya taka, hunipafanya, nijisikie kuwa nikimechangia kidogo katika kulinda mazingira, kupunguza uchafuzi na kuacha dunia iliyo bora kwa visazi vijavyo.

Ninaposhugulikia muda wa mwisho huwa na jaribu kuwa na mpangilio na nithamu kwa sababu najua shinikizo linaweza kunichanganya kama sijaanda mapema. Kwanza huwa naipanga kazi mapema mara tu ninapoijua. Huwa naigawanya katika sehemu ndogo dogo ili isiwe nzito sana. Kila sehemu huwa naipa muda wake jambo linalonisaidia kufuatilia maendeleo bila wasiwasi mwingi. Pili huwa naweka vipaumbele. Kazi muhimu ni ya haraka, hupewa nafasi ya kwanza na huwacha mambo yasiyo ya lazima mpaka baadae. Pia hua na jaribu kupunguza vishawishi kama simu au mitandao ya kijamii wakati muda wa mwisho unakaribia. Kama muda umekuwa mfupi, hua naongeza umakini na nithamu, lakini bado hua na jitahidi kupumzika kidogo ili akili isichoke. Najua kufanya kazi kwa kuchoka sana, hupunguza ubora. Nina shugulikia muda wa mwisho kwa mpango, umakini na uwajibikaji. Lengo langu si tu kumaliza kazi kwa wakati, bali tu kuifanya kwa ubora, unaoniridhisha.

Napenda harufu ya asili zaidi, haswa zile zinazo tuletea utulivu na furaha. Kwa mfano, harufu ya mvua ikinyesha ni ya kipekee sana husababisha hisia ya utulivu na upya. Kuiona mvua inanyesha na harufu ya udongo safi hunifanya nijisikie amani ndani ya moyo. Pia, harufu ya maua kama waridi au lavenda. Inanipa hisia ya furaha na uzuri wa asili na mara nyingi hufanya mazingira kuwa mazuri zaidi. Pia, harufu ya chai au kahawa moto. Haswa asubui, hunifanya nijisikie tayari kuanza siku. Pia, napenda harufu zinazo husiana na chakula kinachopikwa vizuri. Kama mkate mpya au supu ya moto. Kwa sababu hunikumbusha familia, nyumbani na furaha ndogo za kila siku. Napenda harufu zinazo toa amani, furaha na kumbukumbu mzuri zile zinazofanya moyo unene na akili kupumzika.

Nina mnyama wakufugwa na uzoefu wangu naye ni wakipekee sana. Mnyama wangu ni mbwa mdogo ambaye ni rafiki wakaribu na wafamilia. Napenda jinsi anavyo piga kelele kidogo au kucheza, akileta furaha na uhai nyumbani. Kila siku napiga muda naye kumlisha, kumchezesha na kumtunza ili awe na afya na furaha. Mnyama huyu pia hu nisaidia kupunguza msongo wa akili, nikimtazama akicheza au akipumzika karibu nami najiskia utulivu na amani. Pia ni rafiki wa kutembea na kucheza inje, jambo linalo ongeza mazoezi yangu na furaha ya kila siku. Ninafahamu kuwa kumlea mnyama ni juhudi na jukumu kubwa. Kwa hivo, huwa nafanya kila kitu kwa makini kama lishe yake, afya yake na burudani yake. Pia hunifundisha uvumulivu, upendo na kuwajali wengine bila ubinafsi. Mnyama wangu wakufugwa ni rafiki, mwongoza wafuraha na sehemu ya familia na kumlea kuna nifundisha dhamani za huruma na uwajibikaji.